Kifaa cha kiteknolojia ambacho kwamba siwezi kuishi bila ni kama vile simu televisheni, pamoja na vile vifaa ambavo kwamba vinanisaidia mimi kuingia kwenye mtandao, kama vile vile vifaa vya wifi, vitu kama hivyo siezi kuishi bila, na pia siezi kuishi bila laptopu.

Hapana, sivai miwani, kwa kawaida huwa ninavaa miwani, pale ambapo kwamba, ninapotoka nje, na jua ni kali sana. Hapo ndipo ambapo kwamba, ninaweza nikavaa miwani, ila ya hilo, sina dharura yoyote ile ya kunisababishia mimi nivae miwani. Sina matatizo ya macho, wala shida yoyote ile ya kiafya ambayo kwamba inayohusiana na macho.

Ndiyo, nimewahi kufuga mnyama, mnyama wakwanza kabisa ambao kwamba niliomfuga ni kuku. Na kuku yule tulikuwa tumempa jina na jina ile nikanakwamba nimesahau ile jina lakini alikuwa ni kuku mwaupe na yule kuku tulimpenda sana pale nyumbani na wakati huo nilikuwa na takriban miaka kumi na tatu lakini sasa katika ukubwani sijawahi kufuga mnyama mwingine yeyote ile lakini nimejaribu kuwafuga samaki pale ndani nyumbani cjui kama samaki anahesabika kua ni mnyama ingawa mimi kivyangu ninaonelea samaki ni mnyama kwa hiyo nimeshawahi jaribu kufuga mnyama pale nyumbani na alikuwa ni samaki. Wale samaki wanatumika kama vile kuongeza urembo ndani ya nyumba na mara nyingi wanakuwa wapo pale sebuleni wanapokaa watu. Kwa hio hato ukikuta kwamba wageni wamekutembelea pale nyumbani, wanafurahia sana kuangalia wale samaki na pia wale samaki wanakua kama pumbao au lina pumbaza moyo wako. Mbao unatulia pale ambapo kwamba unawangalia wale samaki na pale ndani walipofungiwa panakua na mandhari mazuri kulingamaana yale maua tumeyaeka pale ndani na pia ile mwangaza ambayo kwamba ipo ndani ya pale kwenye samaki. Sana sana wale samaki wanakua kwenye rangi tofauti tofauti na wale ambao kwamba ni mashuhuri zaidi ni wale wanaojulikana kama goldfish au samaki wadhahabu. Ndiyo samaki rahisi anayepatikana na pia kumnunua ni bei rahisi na pia kumtunze inakuwa ni rahisi zaidi na kile chakula chake pia ni rahisi kukipata.

Zoezo ambalo kwamba nimejizoesha ni kuamka mapema. Kwa kuwa nikiamka mapema, kuna mambo mengi sana ambayo kwamba nininaeza nikayafanya kwa ile asubuhi kabla hakuja kucha na kabla watu wengine wote hawajaeza kuamka. Kwa hili zoea la kuamka mapema ni jambo la muhimu sana na ni kitu ambacho kwamba wewe kama mwanadamu wa kawaida unatakiwa kuwa nalo. Kuamka na kurauka mapema. Na pia kukuwa mimi ni muumini wa dini ya kislamu kule kuamka mapema kuna nisaidia zaidi kwa ajili ya kufanya ibada ile ya asubuhi.

Ndiyo ninapenda kujaribu vyakula vipya sana sana vyakula ambavo kwamba vinatoka sehemu zingine, sehemu za nje kule. Vyakula ambavo kwamba vinakuwa vitamu zaidi, vinakuwa vile vyakula vinatoka sehemu za ufuo wa baharini. Au chakula ambazo kwamba ziliathirika na wahamiaji wa Kihindi au wahamiaji wa Kiarabu. Vyakula kama hivi huwa vinanifurahisha sana. Na pia ningependa sana niweze kujua au kujaribu vyakula vipya kutoka sehemu zingine tofauti tofauti.

Rafiki yangu wa karibu zaidi anaitwa Kapienga na tulikutana naye pale nilipokuwa katika chuo kikuu na pia ni jirani na mambo ambayo kwamba tunayo tulikuwa tukiyafanya pamoja ni kusoma kwa pamoja vile tulikuwa pale shuleni na pia kushiriki katika michezo tulipokuwa pale shuleni na pia kuenda matembezi kwa pamoja tulipomaliza shule na pia ni mtu ambaye kwamba tulisaidiana katika kutafuta kazi baada ya kumaliza shule na jambo ambalo kwamba linanifanya mimi nakuwa ni rafiki wa kweli. Ni kuwa mimi ni mkweli kwa jambo mambo yote ninayofanya na ninasimama na ukweli na ninasimama na rafiki yangu. Mara kwa mara kwa yoyote ambayo kwamba anayohitaji. Mimi ni msaidizi mkuu wake na pia yeye ni msaidizi mkuu kwangu mimi rafiki yangu ni mtu mcheshi, ni mtu mwenye bidii katika maisha yake ya kila siku na pia ni mtu ambaye kwamba yeye ni mwenye bidii katika mambo yote ambayo kwamba anayoyafanya.

Mchezo ambao kwamba ningependa kujaribu ni kuogelea. Kwa kuwa kuogelea pia si tu mchezo bali kunasaidia kimwili na kimazoezi. Kwa hiyo kuogelea ni jambo ambalo kwamba siku za mbele nitajaribu, kujifunza kuogelea, kwa kuwa mimi mwenyewe sijui kuogelea. Najaribu kwenda kuogelea kwenye ziwa au kwenye bahari, au kwenye vidimbwi hivyo kujaribu. Pia kuogelea mtoni haya ni mambo ambayo kwamba ningependa kujaribu.